Ninapokutana na tatizo kazini, hatua ya kwanza ni kuielewa vizuri kwa kuchanganua chanzo chake na athari zake. Kisha, napenda kukusanya taarifa muhimu na kusikiliza maoni ya wenzangu ili kupata mtazamo mpana. Ninapokutana na tatizo kazini, hatua ya kwanza ni kuielewa vizuri kwa kuchanganua chanzo chake na athari zake. Kisha, napenda kukusanya taarifa muhimu na kusikiliza maoni ya wenzangu ili kupata mtazamo mpana.

Baada ya shuguli zangu za mchana kuhisha, napenda kutumia muda mfupi kukamilisha majukumu yaliosalia na kuhakikisha nimepanga kazi za kesho. Baada ya saa kumi na moja jioni, mimi huanza kupunguza kazi ya shuguli na kujianda kupumzika. Kwa kawaida, napenda kushirikiana na familia yangu kwa chakula cha jioni na mazungumzo wa kifamilia, jambo ambalo huniletea mshikamano na furaha. Baada ya chakula, mimi hutumia muda huo kutazama televisheni na kuangalia video ambavyo ni navyopenda.

Manthari nzuri niliowai kuona ni wakati nilitembelea eneo lenye milima na misitu yenye kijani kibichi. Nilivutiwa na jinsi manthari ilivyokuwa tulivu, hewa safi, na sauti za ndege zilizo ongea uzuri zilizo ongea vizuri sana kwa mazingira. Kwa mfano, nilipokuwa nikitazama macho ya juu wa juu ya milima, rangi za machungwa na dhahabu zilionea angani zilinifanya nihisi amani na furaha kubwa sana.

Kwa kawaida, mimi huchaji kifaa changu mara moja hadi mara mbili kwa siku kulingana na matumizi yangu. Asubuhi mimi huanza siku kwa kuhakikisha kimejaa chaji ili kiwe tayari kwa kazi na mawasiliano. Ikiwa nimetumia kifaa kwa muda mrefu kazini au kwa shughuli, mara nyingine mimi huchaji tena jioni ili niweze kuendelea na kazi zangu.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli kwa sababu ni njia nzuri ya kufanya mazoezi na kupumzika. Kuendesha baiskeli hunisaidia kudumisha afya ya mwili wangu, kuimarisha misuli na pia kunanipa nafasi ya kufurahia mandhari ya nje. Kwa mfano, mara nyingi napenda kuendesha baiskeli asubuhi au jioni wakati hali ya hewa ni tulivu, kwani inaniletea utulivu na furaha na natuliza mwili wangu na kufanya mazoezi.

Kwa kawaida, napedelea zote mbili kwa sababu kila moja inafayda yake. Kusoma, unisaidia kupanua upeo wa fikra, kujifunza maarifa mapya na pia na kupata msukumo wa ubunifu. Kwa mfano, napenda kusoma vitabu vya historia na fasihu kwa sababu zinanifundisha mtazamo tofauti wa maisha. Upande wa kuandika, kuandika inanipa nafasi ya kujeleza kwa ubunifu na kushirikisha mawazo yangu kwa wengine.

Rangi ninayoipenda zaidi ni buluu, kwa sababu inanipa hisia ya utulivu na amani. Napenda jinsi buluu inavyohusiana na asili hasa unapoiona kwenye anga safi au bahari yenye mawimbi tulivu. Kila mara ninapoona rangi hii nahisi kutulia, na kupata nguvu mpya za kuendelea na majukumu yangu. Aidha, buliu unikumbusha uwazi wa matumaini na mara nyingi uonekana pia kwenye mavazi au vitu vya nyumbani vinavyo ongeza hali ya kustarehe.